Ungependa kurudi ujana la hasha mimi ni kijana sana muda naishi ujana angu, hakuna ujana ingine ningependa kurudi na hata hivyo ningekua mzee, siwezi kaa kurudi kuwa kijana tena.